Ndiyo, napenda kula samaki. Napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na pia kina faida nyingi kwa afya ya mwili. Samaki wana virutubisho muhimu kama proteini, vitamini na madini ambayo husaidia kujenga mwili na kuupa nguvu. Pia samaki wana mafuta nzuri kama omega 3 ambayo husaidia kuboresha afya ya moyo na ubongo. Zaidi ya hayo, samaki ni chakula kinachopikwa kwa njia mbali mbali kama kukaanga, kuchemshwa na kuchomwa au kupikwa kwa mchuzi. Hivyo hunifanya nisichoke kula mara kwa mara. Katika jamii nyingi, Samaki ni sehemu muhimu na utamaduni na chakula cha kila siku hasa kwa watu wanoishi karibu na maziwa mito au barini.

Kwa wakati wa mgogoro na mtu, huwa na jitahidi kwa mtulivu na kufikiri kwa busara kabla ya kuchukua atuwa yoyote. Kwanza, usikiliza kwa makini kile anachosema mwenzangu ili kuelewa chanzo cha mgogoro na isia zake. Kusikiliza hunisaidia kuepuka hasira na kutoa majibu ya haraka ambayo ya naweza kuzidisha tatizo. Pia, hujaribu kuzungumza kwa heshima na kutumia luga nzuli bila matusi au kejali. Hii husaidia kupunguza mvutano na kuwonyesha kuwa nikotayari kutatua mgogoro kwa amani. Endapo nimekosea huwa tayari kuomba msamaa kwa sababu na yamini kukubali kosa ni hatua muwimu katika kujenga uwelewano. Ikiwa mgogoro ni mkubwa, ujaribu kutafta suluisho kwa mazumzo au kumshirikisha mtu kwa kati kama rafiki mzazi au kiongozi. Hili kuseidia kupatanisha pande zote. Wakati mwingine pia hujipa muda wakutulia kabla ya kuendelea na mazumuzo hili kuepuka maamuzi ya kutokana na asira.

Asubuhi hii niliamka mapema saa kumi na mbili na nusu alfajiri Nilipoamka jambo la kwanza nililofanya ni kuosha uso wangu na kupiga mswaki ili nijitayarishe kwanza siku yangu vizuri Baada ya hapo nilitulia kwa muda mfupi nikifanya mambo na kupanga mawazo yangu kuhusu shughuli za siku nzima Kwa chakula cha asubuhi nilikula chai ya moto pamoja na mkate na yai Chakula ambacho hunipa nguvu na kunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu Baada ya kula nilijianda kwenda kazini kwa kuoga na kuvaa nguo safi. Nilikwenda kazini kwa kutumia usafiri wa umma. Tembo lilonifanya nione watu mbalimbali na mazingira ya asubuhi yakianza kuamka. Asubuhi hii nilijisikia mwenye furaha na matumaini kwa sababu nilikuwa nimepumzika vizuri usiku na nilikuwa tayari kukabiliana na majukumu ya siku Pia nilijisikia mwenye nguvu na utulivu wa mawazo hili lilonisaidia kwanza siku yangu kwa ari na moyo wa kufanya kazi.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni yale atakaayo niwezesha kuongeza ujuzi na marifa katika kazi ni naofanya pamoja na kujiendeleza kita aluma. Kwanza ningependa kupata mafunzo ya kuboresha ujuzi wa mawasiliano asaa namna ya kuwasiliana na vizuri na wateja na wafanya kazi wenzangu. Mafunzo haya ata nisaidia kueleza mawazo yangu kwa ufasaha na kujenga mahusiano mazue kazi ni. Pia ningependa kupata mafunzo ya matumizi ya teknolojia na vifaa vipya vinavyohusiana na kazi yangu. Katika dunia ya sasa teknolojia ubadilika kwa kasi Hivyo mafunzo haya ata nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kwa haraka na kwa usahihi aidha mafunzo ya usimamizi wa muda na mpinga mipango ya kazi ni muhimu kwangu ili niweze kutengeleza majukumu yangu kwa nidhamu bila msongo wa mawazo Zaidi ya hayo ningependa kupata mafunzo ya uongozi na kazi za timu Mafunzo haya yata nisaidia kujifunza namna ya kufanya kazi vizurina wengine. Kuchukua maamuzi sahi ni kuajibika katika nafasi yoyote ni takayo kuwa naayo. Kwa ujumla, mafunzo ni naotaka kazini ni yale ya takayo ni marisha kitaaluma, kuniongeza ufanisi na kunisadia kuchangia vyema katika maendeleo ya tasisi au kampuni ni naofanyia kazi.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni kununua mtandaoni hunifanya niwe na urahisi mkubwa kwa sababu sihitaji kutoka nje ya nyumba au ofisini kutafuta bidhaa ninazotaka Ninaweza kutazama bidhaa nyingi kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kufanya maamuzi ya kununua ambao hufanya ununuzi kwa busara zaidi Kwa kununua mtandaoni hunisaidia kuokoa muda na nguvu Hasa ninapohitaji vitu haraka au siwezi kufika sokoni kwa urahisi Kwa mfano ninaweza kununua mavazi vitu vya nyumba, vitabu au vifaa vya kieletroniki kwa kubonyeza tu mara moja na kisha kusubiri vipokelewe kwa njia ya utoaji Kwa upande mwingine, napendelea pia kuhakikisha ninatumia tovitu au programu salama na yenye sifa njema ili kulinda taarifa zangu za kifedha na kuhakikisha bidhaa inawasili kama ilivyowaidiwa Kwa ujumla kununua mtandaoni ni uzoefu mzuri kwangu unapofanya kwa uangalifu na kutumia njia salama ya malipo.

Hutumia usafiri wa umma kama vile basi au daladala kuenda kazini na kurudi nyumbani. Nachagua njia hii kwa sababu ni rahisi kupatikana na ina gharama nafuu na hunisaidia kufika ninapokwenda bila kutumia pesa nyingi. Pia hunipa nafasi ya kuona watu mbalimbali na mazingira tofauti wakati wa safari. Wakati mwingine ninapotaka kuokoa muda au ninapochelewa hutumia bodaboda au taxi ili nifike haraka zaidi. Hata hivyo, mara nyingi usafiri kwa umma ndiyo chaguo langu kwa sababu hunisaidia kupanga bajeti yangu vizuri na ni rafiki kwa mazingira. Kwa ujumla njia ya usafiri ninayotumia kila siku hunirahisishia shughuli zangu na kunisidia kuanza na kumaliza siku yangu kwa utaratibu mzuri.

Angu kubwa ni kufanikiwa maishani na kuwa mtu anayejitegemea mwenye uwezo wa kusaidia familia yangu na jamii kwa ujumla. Natamani kufikia kiwango kizuri cha elimu na ujuzi ili niweze kupata kazi au biashara itakayo niwezesha kuishi maisha bora na yenye heshima. Kupitia mafanikio hayo, ningependa kuhakikisha ninatimiza mahitaji yangu na ya watu wanoanizunguka. Pia ndoto yangu ni kuwa mfano nzuri kwa wengine hasa vijana na kuwaonyesha kuwa bidii, nidhamu na uvumilivu inawezekana kufikia malengo. Ningependa kutumia mafanikio yangu kusaidia wenye uitaji kushiriki katika maendeleo ya jamii na kuchangia katika kutatua changamoto zinazo wakabili watu wengi. Kwa ujumla ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yenye mafanikio, amani na kuridhika. Huku nikitazama malengo yangu na kuacha alama chanya katika maisha ya watu wengine.

Napenda mziki wajadi. Napenda mziki wajadi kwa sababu una akisi utamaduni na historia wa maisha ya jamii zetu. Mziki huu hubeba ujumbe muhimu kama madili mshikamano, heshima na mshikamano wa kijamii ambao husaidia kuhifadhi utambulisho wa jamii ukawa kizazi kimoja hadi kingine. Pia napenda mziki wajadi kwa sababu hutumia ala za asili na mtindo ya kipekee ya uimbaji na uchezaji. Jambo linalofanya uwe na mvuto wapekee, unapochezwa katika sherehe, harusi au matambiko, huleta furaha umoja na kuwafanya watu wajisikie kuwa sehemu ya jamii moja. Kwa ujumla mziki wajadi ni muhimu ksana kwangu kwa sababu unanipa burudani ya elimu na kunikumbusha sili na mzizi ya utamaduni.

Napendelea suruali zaidi kutuko sketi, sababu kubwa ni kwamba suruali ni resi kuvaa na hufaa katika hali nyingi za kazi au shere Heza ni resi kutembea au kufanya shuguli bila usumbufu Suruali pia utoa faraja zaidi ya saa wakati wa hali ya hewa baridi au wakati wa kufanya shughuli za inje Zaidi ya hayo, suruali ni mtindo unabadirika kiraisi Unaweza kuivaa na koti, viatu au vishongo tofauti ya kuendana na afra au maitaji ya siku Ingawa sketi pia ni nzuri na kiasili kwa sabu ya uraisi, faraja na usahihi wake katika kila hali. Suruali ndio chaguo langu la kwanza.

Napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu yanaweza kunipa mtazamo tofauti juu ya mada mbalimbali kwa nfano kusoma maoni ya watumiaji juu bidhaa kunisadia kujua uzoefu wa kabla sijanunua kitu maoni ya juu habari au makala utanipa fikra tofauti na kunifanya nifikire zaidi juu ya jambo fulani maoni ya kujenga pia huweza kuniongezea ujuzi na kunipa motisha, kubadilisha au kuboresha mawazo yangu mwenyewe Hata hivyo ninapendelea kusoma maoni ambayo ni ya heshima na yenye maantiki Kwa sababu maoni chanya na heshima hufanya majadiliano mtandaoni hukuwa bora Zaidi kuliko yenye yaliyojaa chuki na lugha ambayo Kwa ujumla kusoma maoni mtandaoni hunipa fursa ya kujifunza kuelewa wengine na kupanua mtazamo wangu.